Ati nimeuliza kwamba sherehe yangu ya kupendeza ni ipi. Kwa kweli kabisa sherehe ni kitu ambayo ni muhimu sana. Yako ya kupendeza ni ipi. Unapata kwamba sherehe ya kupendeza ni ipi. Unapata kwamba kuna sherehe ya kupendeza ni hipi. Unapata kwamba kuna sherehe za aina tofauti tofauti. Ambao kila mara huleta burudani na unapata kwamba sherehe ninayopenda zaidi ni sherehe ya harusi kwa sababu inaunganisha furaha upendo na mshikamano wa watu wengi. Kwa wakati moja harusi ni tukio la kipekee linaloidhinisha muungano wa watu wawili wanao amua kushirikiana maisha yao ninapo hudhuria au kushiriki katika sherehe ya harusi huhisi furaha ya ndani na matumaini mapya kuhusu maisha. Sherehe hii unikumbusha umuhimu wa upendo vumilivu na kuheshimiana muziki mavazi na kupendeza na tabasamu za watu uhifanya sherehe ya harusi iwe ya kuvutia sana kila kipengele cha harusi kina maana na heshima yake ndiyo maana sheree hii inavutia kuliko sherehe nyingine zote kinacho nipendeza zaidi katika sherehe ya harusi ni mshikamano wa familia na marafiki watu kutoa maneno tofauti hupatikana pamoja kwa lengo moja na kusherehekea upendo familia mbili huungana na kuunda uhusiano mpya na wa kindugu hali ya upendo na umoja huonekana wazi katika sherehe hii. Unapata kwamba wazee hutoa ushauri wa busara kwa wanandoa wapya na jambo linalo ongeza thamani ya sherehe. Vijana nao hujifunza kuhusu majukumu ya maisha ya ndoa. Na hii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya familia yenye mshikamano. Sherehe ya harusi uimarisha mahusiano ya kijamii na kifamilia. Mila na desturi zinazo husishwa na harusi univutia sana kila jamii ina namna yake ya kusherehekea harusi. Kwanzia mavazi hadi taratibu za kimila kuona harusi za jadi hunifanya nijivunie utamaduni wetu nyimbo za asili ngoma na kitamaduni vya na vyakula vya jadi huongeza ladha ya sherehe. Mila hizi hufundisha heshima uvumilivu na maadili mema. Harusi hunipa nafasi ya kujifunza na kuthamini tamaduni tofauti. Hii hunifanya nijisikie furaha na fahari kubwa. Muziki na burudani ni sehemu muhimu ya sherehe ya harusi ninaipenda. Nyimbo za furaha huu amsha hisia na kuwafanya watu wachangamke. Ngoma huleta vicheko mawasiliano na furaha ya pamoja. Na ninapo waona watu wakicheka kwa furaha. Moyo wangu hujaa amani. Muziki huunganisha watu bila kujali tofauti zao sherehe za harusi huwa na burudani inaowafaa watu wa rika zote. Hii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya furaha ya pamoja. Chakula kinacho tolewa katika sherehe ya harusi univutia sana. Kawaida kuna vyakula mbalimbali ninavyo furahia wageni wote. Kula pamoja huongeza mshikamano wa furaha ya sherehe napenda kuona jinsi chakula kinavyo tayarishwa kwa bidii na upendo. Kila mtu anapo furahi chakula hali ya furaha huongeza. Chakula pia ni ishara ya ukarimu na upendo. Hii unifanya nione harusi kama sherehe kamili yenye ladha ya kipekee. Pia unapata sehemu ya sherehe ya harusi hunifanya ni pende zaidi ile baraka na maneno ya heri yanayotolewa kwa wanandoa wazee marafiki na viongozi hutoa maneno ya busara yanao wasaidia wanandoa kwanza maisha mapya. Maneno haya huja matumaini maombi na ushauri. Hii hunifanya nijisikie kuguza moyo baraka hizi hunipa harusi maana ya kiroho na kimaadili. Ndiyo maana sherehe hii ina niguza sana. Harusi pia unikumbusha umuhimu wa upendo wa kweli na kujitolea. Ninapo ona wanandoa waki ahidiana uwaminifu hupata matumaini mapya kuhusu mahusiano. Na unapata kwamba sherehe hii hunipa imani kwa upendo bado unathamani kubwa katika jamii. Hii unifanya nijisikie mwenye furaha na matumaini kwa maisha. Harusi ni ishara ya mwanzo mpya uliojaa ndoto na malengo. Tofauti ya sherehe nyingine. Harusi huwa na furaha ya kudumu zaidi. Kumbukumbu zake hubaki moyoni mwa watu kwa muda mrefu. Picha video na hadithi za harusi huendelea kusimuliwa kila wakati. Hata baada ya sherehe kuisha hii hunifanya nione harusi kama tukio lili lisilo sahaulika. Furaha yake huendelea. Hata baada ya siku ya sherehe. Harusi unifundisha pia umuhimu wa kushirikiana na kusaidiana. Watu wengi hushirikiana katika maandalizi ya sherehe ili kuhakikisha inafanikiwa. Naam ushirikiano huu huonyesha mshikamano wa jamii ni. Napo shuhudia hilo huhisi faraja.

Ati nimeeza kuulizwa kwamba napenda kufanya nini wakati wa jua kali. Kwa kweli kabisa napenda kufanya nini wakati wa jua kali. Kufanya nini wakati wa jua kali. Unapata kwamba wakati wa jua kali kuna mambo tofauti, wakati wa jua kali unapata wakati wa jua kali kuna mambo tofauti tofauti ambayo mimi kila mara hupenda kufanya. Na kutokana na hio napata kwamba imeeza kunifanya kila mara ni hakikishe kwamba ninaeza kuzingatia utulivu wa roho yangu na kuhakikisha kwamba ninaeza kuzingatia mambo tofauti tofauti, unapata kwa kweli wakati wa jua kali ni kipindi ambacho huhitaji uangalifu mkubwa ili kulinda afya na ustawi wa mwili mimi binafsi napenda kutumia muda huu kwa njia zinazo nifanya nijisikie uhuru, mtulivu na mwenye afya njema. Jua kali inaweza kuchosha mwili lakini pia inaweza kuwa na fursa ya kupumzika na kujitunza. Ninapo fahamu kuwa hali ya hewa ni ya joto sana hujipanga shughuli zinazo lingana na mazingira. Napenda kuhakikisha kuwa nafanya mambo yanayo nisaidia kuepuka uchovu na msongo wa mawazo. Kipindi cha jua kali hunifanya nijisikie kusikiliza mahitaji ya mwili wangu. Baada ya kujilazimisha huchagua shughuli ninazo saidia afya yangu. Ivyo jua kali huwa muda wa kujitunza na kupunguza kasi ya maisha moja ya mambo ninayo ipenda kufanya wakati wa jua kali ni kukaa ndani ya nyumba. Sehemu yenye kivuli na hewa ya kutosha. Ndani ya nyumba napata utulivu na kinga dhidi ya mionzi mikali ya jua. Mara nyingi ufunga madirisha ili hewa ingie vizuri. Kukaa ndani hunisaidia kuzuia uchovu wa mwili unaotokana na joto kali ninapo kuwa ndani huhisi amani na usalama zaidi. Hii hunifanya nijisikie huru kufanya shughuli nyepesi bila usumbufu, kukaa kivulini ni njia bora ya kujilinda dhidi ya madhara ya jua kali. Wakati wa jua kali napenda kunywa maji mengi na vinywaji baridi, kunywa maji hunisaidia kudumisha maji mwili na na kuzuia upungufu wa maji, ninapo kunywa maji ya kutosha huhisi mwili wangu kuwa na nguvu zaidi, pia napenda kunywa juisi za matunda kama hembe, chungwa au tikiti maji. Vinywaji hivi hunipa ladha nzuri na virutumbisho muhimu, kunywa maji hunisaidia kupunguza joto la mwili na hii ni tabia muhimu sana wakati wa jua kali. Chakula ninacho kipenda wakati wa jua kali ni chakula chepesi na chenye maji mengi. Napenda kula matunda, mboga mbichi na vyakula visivo vizito tumboni. Chakula kizito hunifanya nijisikie mchovu zaidi wakati wa jua kali. Matunda kama tikiti maji na papai hunisaidia kupunguza joto la mwili. Kula kwa uangalifu hunifanya nijisikie vizuri na mwenye afya. Chakula chepesi hunisaidia kuendeleza shughuli zangu bila uchovu mwingi. Napenda pia kuogea maji baridi wakati wa jua kali. Kuoga hunisaidia kupunguza joto la mwili na kunipa hali ya kuburudika. Baada ya kuoga huhisi mwili wangu kuwa mwepesi na safi maji baridi hunipa nguvu mpya na hunifanya nijisikie mchangamfu. Kuoga ni njia rahisi lakini yenye manufaa makubwa wakati wa jua kali. Hii hunifanya niwe tayari kuendelea na shughuli nyepesi za kila siku. Wakati wa jua kali napenda kupunguza shughuli nzito za mwili. Baada ya kufanya kazi nzito huchagua kufanya kazi nyepesi au kupumzika. Kupumzika hunisaidia kurejesha nguvu na kulinda hafya yangu. Ninapo pumzika akili yangu pia hutulia. Hii hunisaidia kuepuka msongo wa mawazo na unaoweza kuongeza wakati wa joto kali. Kupunguza ushughuli nzito ni njia ya kujilinda na kudumisha afya. Napenda kutumia muda huu kufanya shughuli za ndani kama kusoma vitabu kuangalia runinga au kusikiliza mziki. Shughuli hizi hunipa burudani bila kunichosha. Kusoma hunisaidia kuongeza maarifa na kupumzisha akili. Mziki hunipa furaha na kunisaidia kusahu joto kali na hii hunifanya nijisikie vizuri hata wakati hali ya hewa si rafiki shughuli za ndani hunifanya nitumie muda wangu kwa njia yenye maana wakati wa jua kali napenda kuvaa mavazi mepesi na yenye rangi nyepesi. Mavazi haya hunisaidia kupunguza joto la mwili na napenda nguo zinazo pitisha hewa kwa urahisi. Kuvaa mavazi sahihi hunifanya nijisikie huru na mwenye faraja. Pia hunilinda dhidi ya jasho jingi na usumbufu. Hii ni njia muhimu wa kujitunza wakati wa jua kali. Pia napenda pia kuepuka kutoka nje wakati wa jua kali zaidi. Hasa mchana ikiwa lazima nitoe huhakikisha mavazi, kofia au kutumia mwavuli. Hii hunilinda dhidi ya madhara ya miozi ya jua. Kulinda dhidi ya jua kali hunisaidia kuepuka.

Mahali pazuri, ati mimi nimewahi kusafiri wapi mahali pazuri nimewahi kusafiri mahali pazuri, unapata kusafiri mahali pazuri, inaleta ile kusafiri mahali pazuri unapata kwamba kutokana na iyo inaleta changamoto fulani ambao inaleta burudani na inaleta amani fulani katika roho na inafanya mtu anajihisi kwamba ameweza kupata burudani fulani ama ameweza kukuwa na utulivu katika roho yake. Unapata kwamba mimi nimependelea kusafiri mahali pazuri kwa sababu kunanipa furaha, amani na hisia ya kipekee. Kusafiri kunanifanya nijisikie huru na kutokana na msongo wa mawazo. Kila nikienda mahali pazuri huhisi kama nimeondoka kama katika maisha ya kawaida na kuingia katika ulimwengu wa furaha na maajabu. Mahali pazuri huwa na mandhari kuvutia, hewa safi na mandhari yenye rangi nzuri zinazo ongeza uvumilivu wa moyo. Kusafiri kunanifundisha kuwa dunia ni kubwa na nzuri na kuna mengi ya kugundua kupitia kusafiri. Najifunza kuthamini uzuri wa asili na tamaduni za watu tofauti. Hii ni sababu kuu inayonifanya nipende kusafiri mahali pazuri napenda kusafiri kwenda mjini au vijijini vinavyojulikana kwa mambo tofauti. Napenda kusafiri kwenda mjini hau vijijini inapojulikana kwa utamaduni wake wa kipekee. Mahali kama haya hunipa fursa ya kuona maisha ya watu kwa namna tofauti. Napenda kujifunza desturi, mila na chakula cha eneo husika. Kila mahali pazuri kuna vitu vya ajabu na unapata kwamba kuona na kusafiri kunanifundisha kuwa kila sehemu ina adui yake na dhamani yake ya kipekee, hii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya dunia yenye rangi na utamaduni tofauti. Napenda kuona jinsi watu wanavyoshirikiana na kuheshimiana katika maeneo haya napenda kusafiri mahali pazuri kwa sababu napata fursa ya kupumzika wakati mwingine. Maisha ya kila siku ni msongo na shughuli nyingi katika kunisaidia kusahau matatizo kwa muda na kupata amani ya ndani. Mandhari ya kuvutia, sauti na wanyama na hewa huchangia kupunguza mawazo mengi na kutoa utulivu. Hii hunifanya nijisikie mwepesi kimawazo na kiakili. Napenda kuwa karibu na asili wakati wa kusafiri kupitia hii najifunza kuthamini wakati wa kupumzika na kuwa na furaha ya kweli. Napenda pia kusafiri mahali pazuri kwa sababu kunanipa uzoefu wa kipekee. Kila safari huwa na mambo mapya na kujifunza kwa kugundua. Napenda kuona mito, milima, maparomoko ya maji, pwani zenye mchanga safi na mandhari haya hunifanya nihisi furaha kubwa na msisimuko. Kuona pahali pazuri pia inafanya unapata kwamba pia pwani zenye mchanga, mandhari haya hunifanya nihisi furaha kubwa na msisimuko. Kuona uzuri wa asili kunanisaidia kuelimisha akili na kunipa mtazamo mpana wa dunia. Napenda pia kupiga picha ili niweze kukumbuka kila sehemu niliyoenda. Uzoefu huu ni muhimu sana kwangu katika maisha kusafiri mahali pazuri kunanisaidia pia kuwa na afya njema. Kutembea, kupanda milima na kufurahia mandhari husaidia mwili wangu kuwa na nguvu na afya nzuri. Hii ni faida kubwa kwa sababu sipendi kuwa mahali pamoja bila kufanya mazoezi. Napenda kila sehemu ni uchungu kuzunguka, kujifunza na kufanya mazoezi kwa njia ya furaha na hii hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mchangamfu. Afya yangu hupata manufaa makubwa kutokana na kusafiri. Halafu tena unapata kwamba napenda kusafiri mahali pazuri kwa sababu kunanifundisha uvumilivu na subira. Unapata pia wakati mwingine safari huwa ndefu na changamoto zipo kama vile msongamano, barabara mbovu au hali ya hewa. Kufikiria njia ya kushinda changamoto hizi kuna nifundisha kuwa jasiri na mwenye subira. Napenda kutumia changamoto hizi kama fursa ya kujifunza kupitia kusafiri najifunza kuwa maisha hayako rahisi kila wakati lakini kwa uvumilivu kila kitu kinawezekana. Hii ni somo muhimu sana kwangu. Napenda kusafiri mahali tofauti tofauti kwa sababu kunanisaidia kutengeneza kumbukumbu nzuri na familia au marafiki kila nikipata nafasi ya kusafiri pamoja na wapendwa wangu, tunapata fursa isiyo ya kifani. Tunacheka, kuzungumza na kufurahi mandhari ya kipekee. Hii hunifanya niwe na hisia nzuri na furaha ya kudumu moyoni mwangu. Kusafiri pamoja na wapendwa hunijengea kuwa na mahusiano mazuri hii ni faida kubwa ya kusafiri mahali pazuri na unapata pia napenda kusafiri mahali pazuri kwa sababu kuna niwe.

Unafanya nini wakati wa msongo wa mawazo? Kwa kweli kabisa, na jiuliza kwamba nitaweza kufanya nini wakati na msongo wa mawazo? Nitafanya nini wakati wa msongo wa mawazo? Unapata kwamba wakati mtu ako na masongo wa mawazo, mtu anapata wakati wa msongo wa mawazo. Unapata kwa amba wakati mtu wakona msongo wa mawazo, kwa mara nyingi mtu huyo ako na changamoto tofauti tofauti na kutokana hii unapata kwamba mtu ako na mambo tofauti tofauti ambayo labda angependa kuweza kuelezea ama kuweza kufafanua kwa mtu na unapata wakati unapohisi msongo msongozo wa mawazo mara ya kwanza ninafanya ni kupumzika kidogo, nafanya hii kumpumzika kwa kina ili kutuliza akili yangu, kupumzika kunasaidia kutoa mkazo wa kuwasha tena akili yangu kwa utulivu. Napenda kutumia muda huu kuondoa mawazo yasiyo ya lazima. Kupitia kumpumzika najifunza jinsi ya kuthibiti hisia na akili yangu hii ni hatua ya msingi wakati wa msongo wa mawazo. Wakati wa msongo wa mawazo pia napenda kuandika mawazo yangu kwenye karatasi au kumbukumbu ya simu. Kuandika kunanisaidia kuondoa tatizo kwa uwazi na kupanga njia ya kukabiliana nalo. Na hii hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuweza kuweka kila jambo kwa mpangilio. Napenda kuona jinsi maandiko yanavyo nisaidia akili yangu kuwa safi kupitia kuandika na jifunza kushughulikia na changamotoja na njia za mpangilio na busara. Wakati wa msongo mawazo, mara nyingi napenda kutembea au kufanya mazoezi madogo. Kutembea kunanisaidia mwili kuondoa mkazo na akili na msisimko mpya napenda kuona jinsi mwili unavyonisaidia akili kupumzika na kuwa na nguvu kupitia mazoezi madogo. Najifunza kuthibiti msongo wa mawazo na kuwa na nguvu mwili na akili. Hii njia bora ya kuondoa msongo mawazo. Wakati msongo mawazo pia napenda pia kusikiliza mziki wa utulivu au mziki ninaupenda. Mziki hunisaidia kupunguza haraka za mawazo na kutoa amani ya ndani. Napenda kuona jinsi maneno na sauti za mziki. Zinavyonisaidia kustarehe na kuwa na akili safi. Kupitia mziki najifunza kustarehe kiakili na kuthibiti hisia zangu. Mziki ni chombo kizuri za kusaidia wakati wa msongo wa mawazo. Wakati wa msongo wa mawazo, napenda kuzungumza na rafiki na mtu ninayemwamini kushirikiana mawazo yangu kunasaidia kuona tatizo kwa mtazamo mpya na kupata ushauri wa busara. Napenda jinsi mazungumzo haya yanavyonisaidia kutunza akili na kuondoa hofu au wasiwasi. Kupitia kushirikiana unapata kwamba, kupitia napenda jinsi mazungumzo haya yanavyonisaidia kutuliza akili na kuondoa hofu au wasiwasi. Kupitia kushirikia najifunza kuwa mawasiliano na mtu wengine ni muhimu wakati wa changamoto za mawazo. Wakati wa msongo wa mawazo pia napenda kutafakari au kuomba. Kutafakari kunanisaidia kuona maisha kwa mtazamo chanya na kupata amani ya ndani. Napenda kuona jinsi mawazo ya utulivu na kiroho yanavyonisaidia kushughulikia amani ya ndani na napenda kuona jinsi kila wakati naweza kuona kwamba nimeweza kutulia na nimeweza kukua katika njia ya amani. Alafu pia unapata tena kitu ingine ambayo mimi nimeweza kufurahia sana. Unapata kwamba pale ambapo naweza kuwa na wakati wa msongo wa mawazo. Napenda pia kufanya kazi ndogondogo au shughuli za burudani. Unapata kwamba shughuli hizi hunisaidia kuhamasisha akili na kuondoa msongo wa mawazo. Napenda kuona jinsi kazi ndogo au uburudani inavyoweza kubadilisha mtazamo wa mawazo wangu na kuwa chanya na unapata kwamba kupitia kufanya jambo lolote la manufaa najifunza kuthibiti akili na kuwa na mtazamo mzuri. Hii ni njia bora ya kusaidia muwe na akili, na kupitia hiyo unapata kwamba wakati wa msongo wa mawazo napenda kusoma kitabu kwa burudani au elimu. Kusoma kunanisaidia kuingiza mawazo mpya na kupata mtazamo wa kisasa na kufurahi. Napenda kuona jinsi vitabu vinavyonisaidia akili kupumzika na kushughulikia na mawazo kwa njia nzuri. Kupitia kusoma najifunza mambo tofauti tofauti ambayo inaweza kupunguza msongo wa mawazo na kufanya akili yangu kila wakati iweze.

Ati nimeulizwa ya kwamba, je, mimi napenda kufanya kazi peke yangu ama napenda kufanya kazi na wengine? Kwa kweli kabisa mimi napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu gani nisema mimi napenda kufanya kazi na wengine? Kwa sababu ya kwanza, unapata pale kufanya kazi na wengine, kazi nyingi zinaweza kufanyika kwa haraka sana. Kutokana na hilo napata kwamba, kazi mingi inaweza kufanyika kwa haraka, ukilinganisha na labda pale ambapo naweza kufanya kazi peke yangu. Na kutokana na hilo napata kwamba, inaweza kusaidia katika kutimiza malengo haraka. Halafu tena kitu kingine ambayo kinafanya nipende kufanya kazi na wengine, unakuta kuna ule ushirikiano. Unapata pale ambapo mnafanya kazi na wengine kila mara, kuna ushirikiano fulani ambao lazima mnaweza kuungana pamoja, mnahakikisha kwamba kazi yote inafanyika kwa haraka. Kwa sababu unapata mko watu wenye sehemu tofauti tofauti na kutoka na hiyo, kuna ule ushirikiano mnahakikisha kwamba kazi yote inafanyika kwa urahisi na kwa haraka. Halafu tena kitu kingine ambacho unapata kwamba inasaidia katika inanifanya nipende kufanya kazi na wengine. Unapata kwamba pale ambapo unaweza kufanya kazi na wengine kuna ile kuna vitu ambavyo unabuni na unaweza kuelewa zaidi kutokana na kutoka kwa wengine. Kwa sababu unapata pale ambapo unaweza kufanya kazi na wengine, unapata kwamba wanaweza kukusaidia katika kujua mambo ambayo labda hukuwa hujui, mambo mageni. Kwa sababu unapata mara zingine kuna kitu labda ulikuwa unaelewa, kuna kitu hukuwa unaijua zaidi lakini unapata pale ambapo utahusisha wengine, kitu ile kitakuwa rahisi kufanya na utafanya kwa njia ya urahisi sana na itakusaidia kuelewa na kuweza kufunguka ile akili ya kuweza. Kuhakikisha kwamba unaweza kufanya kazi na wengine kwa urahisi. Halafu tena upande mwingine pia ambao kitu ambayo unaweza kufanya kufanya kazi na wengine, unapata pale ambapo unaweza kufanya kazi na wengine, unapata kwamba ni kazi inaweza fanyika, kazi nyingi inaweza fanyika kwa haraka, kwa masaa chache. Kwa nini niseme kazi nyingi zinaweza kufanyika kwa haraka kwa masaa machache? Kwa sababu unapata pale ambapo kila mtu anagusa kazi kidogo kidogo, unakuta kwamba watu wanaweza kumalizana na hiyo kazi kwa urahisi kwa sababu unakuta mwingine anagusa hapa kidogo, mwingine anafanya hapa kidogo, na kutokana na hiyo unapata kwamba kazi inaisha kwa urahisi. Halafu tena kwa upande mwingine kitu yenye niseme ambayo inafanya nifanye ni kufurahia kufanya kazi na wengine. Unapata kwamba ile kufanya kazi na wengine, kuna ushirikiano na urafiki ambao mnajenga. Kwa sababu unapata pale ambapo unafanya na watu kutoka tabaka mbalimbali unaweza kuiga labda mtindo ambao wanafanya kazi. Kwa sababu unapata kila wakati watu wako na ujuzi tofauti tofauti. Unapata saa zingine huyu anafanya katika mtindo, huyu anafanya katika mtindo mwingine. Na pale ambapo utafanya kazi na wengine utapata kwamba itakuwa rahisi sana kwako kuweza kuhakikisha unaiga ile mtindo na unafanya kazi kwa urahisi. Halafu tena jambo lingine ambalo napenda kufanya kazi na wengine ni kwamba ukifanya kazi na wengine kuna ile ushirikiano na urafiki ya karibu kwa nini niseme ushirikiano na nini wa karibu? Kwa sababu unapata pale ambapo, unaweza kufanya kazi na mwingine, unapata kwamba saaa zingine, ukifanya kazi na mwingine, unapata kuna ile mazungumzo, kuna ile kuzungumza labda kuhusiana na jambo fulani, na kutokana na hiyo unapata kwamba, inaweza kusaidia katika kuleta ile ushirikiano na umoja katika kazi. Halafu kitu ingine tena kinasaidia katika kuyafikia malengo kwa haraka. Kwa sababu gani niseme inasaidia katika kufikia malengo kwa haraka? Kwa sababu unapata pale ambapo unaweza kufanya kazi mko watu tofauti tofauti na mnaweza kufanya kazi. Unapata kwamba unaweza kuyafikia malengo kwa haraka. Kwa sababu unapata pale ambapo unafanya kazi na wengine, malengo unaweza kuyafikia haraka. Kwa sababu unapata kazi nyingi inafanyika kwa haraka. Kwa sababu labda kazi ambayo ungefanya mwenyewe wiki nzima, unapata kwamba mkikuwa watu wengi mnaweza kuikamilisha labda hata kwa saa moja ama kwa siku moja. Unapata kwamba inafanya kwamba tunaweza kuyafikia malengo kwa urahisi na kwa njia rahisi sana halafu tena jambo ingine ambalo mimi nimependa sana kufanya kazi na mwingine, unapata watu wako na ujuzi tofauti tofauti. Kwa nini niseme watu wako na ujuzi tofauti tofauti? Kwa sababu unapata pale ambapo unaweza kufanya kazi na mwingine kuna watu ambao wanajua mambo tofauti tofauti na unaweza kubuni kutoka kwa ama kuiga kutoka kwao. Na kutokana na hilo napata kwamba unaweza kukua na ile hali ya kuweza kuelewa mambo zaidi na kuweza kufunguka akili ya kuweza kujua mambo mengi zaidi. Na kutokana na hilo napata kwamba unaweza kukua na ujuzi kwa njia tofauti tofauti na inaweza kukusaidia katika kufunguka akili na kuweza kujua jinsi ya kufanya mambo tofauti tofauti kila wakati.